Napenda nguo za aina nyingi, kwanza kabisa napenda jeans, napenda jeans napenda nguo za kitambaa lakini zisizo za za fashion, za wanamitindo hapana, napenda nguo za kawaida tu, za kuvaa ambazo zitaniweka zitanionyesha kama mtu wa kawaida, sipendi sana mambo mengi. Lakini katika hayo napenda nguo ambayo hainibani Napenda nguo ambayo inaniweka huru kidogo hapana kwa hio ili niwe huru zaidi kufanya mambo yangu.

Kwanza kama nina shuguli zozote za kufanya wiki ijao uwa ni naziandika chini ili kuzitambua Baada ya kuzitambua naziwekea muda kulingana na vipa umbele vyangu au vipa umbele vyake je ipi inatakiwa ya kwanza, ipi inatakiwa ya pili, ipi inatakiwa ya tatu kwa mtiririko huo, baada ya hapo ya kuwekea muda maranyingi sana ni kusumamia kufanya shuguli katika muda huo husika, ndo hivo maranyingi huwa nafanyaga shuguliza.

Miji ninayopenda kutembelea ni mingi. Kwanza ya Afrika, napenda kutembelea Nairobi, napenda kutembelea Johannesburg, Afrika kusini, napenda kutembelea Maputo, napenda kutembelea mji mkuu wa wa wa Nigeria abuja napenda kutembelea tokyo hiyo napenda kutembelea mji mkuu wa brazil wa wa wa wa hispania mji mkuu wa uingereza london mji miji mkuu ya ya ya ya ya marekani los angeles, new york Mji mkuu wa mji mkuu wa China, Hongkong na sehemu nyingine nyingi, mimi ni mpenzi wa kutembea kwa hiyo Ata mji mkuu wa Korea pia napenda kutembelea hili nionje vya kula vyao.

Msimu wa mwaka naopenda zaidi ni mwezi wa kumi nambili kwa sabu sheree za mwezi wa kumi na mbili ni nyingi lakini pia ni muda wa kutulia, kufurai, kutafakari mwaka na kutafakari mwaka uloisha na mwaka unaokuja na familia. Kwa hiyo mwezi wa kumi na mbili ni kipindi kwangu ambacho ni ni bora zaidi, ni kipindi nachokifuraia zaidi.

Kwanza ni kuonesha na wakubali Unajua mtuyo yote anakuwa huru zaidi na wewe Unapoonesha kwamba unamkubali katika kitu chochote anachokifanya na unampa supporti yako kabisa kwa namna zote Kwa hiyo hiyo hiyo ndo chakwanza Lakini chapili kumuonesha ubora wake Kumuonesha nini anachobora zaidi ambacho hakioni Lakini mimi na kiona ambacho akikifanyia kazi anaweza kuwa mtu mkubwa zaidi Lakini pia kusifia, kumsifia pale anapofanya vizuri akifanya vizuri huwanapenda sana kumpa sifazake ili kumpa moyo wakufanya vizuri zaidi.

Haina ya mikutano ninayopenda ni mikutano ambayo kila mshiriki ni mchangiaji, kila mtu yuko huru kuchangia, isiyokuwa na urasimu kwamba mtu mmoja ndiye anahodhi majukumu na nguvu yote ya kikao wengine mnakaa tu na kusikiliza hapana. Napenda kikao ambacho kila mmoja yupo huru kuchangia, yupo huru kukosoa, yupo huru kurekebisha, yupo huru kufanya kitu chochote. Lakini yaani mikutano shirikishi.

Matukio ya muhimu kwenye maisha yangu ni mengi. Kuna matukio ya furaha na matukioa ya huzuni. Matukio ya furaha muhimu katika maisha yangu ni siku yangu kuzaliwa. Ni moja kati ya siku ya muhimu sana ya furaha jwenye maisha yangu. Lakini siku nyingine ni siku za wanangu kuzaliwa na siku ambazo walikuja duniani. Ni pia ni siku ambazo ni zafuraha Lakini pia sikuy a kumbukizi ya mwanzo wa mahusiano yangu na mke wangu pia ni siku moja ya muhimu katika maisha yangu za huzuni ni siku nilipompoteza baba yangu na mama yangu hizo ndo siku ambazo ni muhimu lakini za huzuni kwenye maishi yangu.

Shughuli zangu za siku za mvua kwanza kama kawaida binadamu yeyote inabidi uamke. Kwa hivyo hiyo ni shughuli ya kwanza. Naweza kufanya nini kushiriki wakati wa mvua kuu. Naweza kufanya shughuli zangu za mtandao kama hivi kwa sababu mvua huwa huwa hainizuii. Labda unaweza kueleza kama unapenda mvua. Napenda mvua kwa sababu mvua inaleta utulivu kwa hiyo napenda. Je, unakumbuka siku ya mvua uliofurahia zaidi? Siku nilizozifurahia zaidi ni nilipokuwa shule kwa sababu nilikuwa na utoto kwa hivyo naweza kutoka nje Kunyeshewa na mvua, kucheza kwenye mvua na kufanya utoto mwingine kama kama kawaida. Ukipenda kueleza ni jinsi mvua inavyobadili mpango wako? Mara nyingi kwa sababu kama una shughuli yoyote ya nje mvua ikinyesha mara nyingi inakuwa imeisha Unahisi nini wakati unasikia sauti ya mvua? Najihisi utulivu, najihisi utulivu sana sana sana inanifurahisha.

Ndiyo, ushirikiano ni moja ya nguzo muhimu sana ufanyajikazi kwa hiyo huwa napenda sana kuwa na ushirikiano na wengine kwa sababu ni muumini kwamba mtu mmoja huwezi ukafanya kazi zote kwa ufanisi bila kushirikisha mtu yeyote. Yaani kama wanavyosema kwenye msemo wa Kiswaili kwamba kidole kimoja hakivunji chawa kwa hiyo mtu mmoja huwezi ukafanya vitu vingi kwa ufanisi au vitu vikubwa kwa ufanisi na ubora mkubwa.

Kwa miaka hii kwa kweli kusema bora soma gazeti apana kwa sababu kila kitu unachohitaji kama mwanadamu tayari kipo kwenye mitandao ya kijamii kwa hiyo hauna haja ya kufuata magazeti na kusoma yaani hiyo teknolojia ya huo muda unakuwa unaumiza kwa sababu vingi utakavyo visoma ni vya jana ambavyo unaweza ukavipata leo leo au jana jana mtandaoni.

Kwa kuweli mimi sio mtu wakufanya mazoezi mara kwa mara, lakini pale napopata muda huwanafanya. Mara mwisho kufanya mazoezi nikama wiki mbili sasa zimepita. Kwa hiyo, na nikibahatika kufanya huwanafanya mara moja kwa siku, siwezi nikafanya zaidi hapu kwa sababu mimi sio wa mtu wakufanya mazoezi sana.

Pana, sijawahi kununua tikiti kwa jili Sijaelewa tikiti au tiketi kama unamanisha tiketi tumewahi kununua tiketi za matukio matukio mbali mbali Matamasha mziki Kwa jili ya kuenda kuangalia movie Kwa jili ya maonesho ya chakula pia Nishawahi kukata tiketi Nishawahi kukata tiketi kwa ajili ya usafiri wa mabasi, nishawahi kukata tiketi kwa ajili ya usafiri wa boti, nishawahi kukata tiketi.

Kitu kinachofanya mazingira kazi kwa mazuri kwanza ushirikiano, ushirikiano baina ya wafanyakazi. Kitu cha pili ni usimamizi mzuri wa watu, sababu pia ukiwacha uhuru sana mambo hayaendi. Kitu cha tatu ni muunganiko wa watu wanaopenda kufanya kazi, kuliko kupigia story kazini. Kitu cha nne ni mafanikio Lazima uwe kwenye shughuli ambayo inafanikiwa Lakini pia mafanikio yanakugusa na wewe Kitu kingine ni malipo malipo inabidi yawe mazuri yawe yanavutia Lakini kitu kingine ni mtandao haswa kwenye dunia sasa hivi lazima ufanya kazi kwenye sehemu ambayo ni mtandao ili kuraisishia vitu Lakini vitu vingine ni vifaa vya ki mtandao kompyuta na vitu vingine.

Mimi sio mtalamu wa michezo mingi, naweza kucheza mpira wa miguu, naweza kucheza pool table, taweza kucheza ukua mziki, na vitu kama hivo ndio a michezo ambayo naweza nikaicheza.

Kusema kweli hapana, japo ninajua umuhimu wa kugawa takataka kulingana na makundi yake lakini hapana kwa sababu huo utamaduni kwa kweli kwa Tanzania ni mdogo. Kwa hiyo huwa naweka pamoja takataka zote na kuzipeleka sehemu ambapo usafiri unakuja kuzichukua na kuenda kuzitupa sehemu inahitajika au kuzihifadhi sehemu inahitajika.

Najihisi vibaya, kwa sababu teknolojia imekua sana, tunaweza tukaweka mifumo ambayo mtu akafanya shughuli husika kwenye simu na ikaisha kuliko kuenda kukaa kwenye mstari kusubiri muda mrefu. Kwa hiyo sipendi kabisa, yaani huwa najihisi vibaya sana kukaa kwenye mstari kwa dunia sasa hivi.

Hekima niliyojifunza maishani, kubwa sana ni subira. Yaani, ni kitu ambacho kimechukua muda, au ni hekima ambayo imechukua muda sana kuikubali, lakini, huwezi ukaikwepa, kwamba vitu haviwezi vikatokea kwa namna unayotaka, kuna muda inabidi uwe na subira, lakini pia usichoke kufanya, usichoke kupambana usichoke kutafuta najitahidi sana kutambua uwezo na nguvu yako iko wapi ili ujue fursa gani uiendee fursa gani usiendee na hekima nyingine ni kwamba kamwe kamwe usimwamini binadamu hata ikiwa wewe mwenyewe hiyo ni hekima ngumu sana hata ikiwa mimi mwenyewe sitakiwi kujiamini Yaani hiyo ni hekima ambayo nimejifunza maishani.

Napenda kulima au kuona bustani sehemu ambayo nina naishi Lakini kwa sasa hivi kwa kweli kusema ukweli silimi Lakini nikipata nafasi na ya kulima na au ya kuanzisha kabustani Nitafanya hivyo na mwaka huu nina mpango huo kwa kweli Kwa hivyo ni kitu ambacho napenda lakini sijakifanya kwa mda mrefu kidogo.

Napenda chakula kilicho na mafuta ya Wastan. Kisiwe akinamafuta kabisa au kinamafuta mengi. Kiwe na mafuta ya Wastan. Ili nipate ladha hilisi ya vile viungo navotumia kwenye chakula usika. Kwa hiyo mafuta ni ya Wastan.

Chakula cha haraka au kwa kingereza fast food apana, sijawa muzowefu sana kwenye hio sehemu, kwa io siwezi kutolea jibu moja kwa moja, haswa kwenye mazingira yetu, tunaishi huku tanzania, sehemu yenye vyakula vya haraka ni chache, kwa io siwezi kutolea majibu ya haraka.

Kwaanza najiandaa kwa ku kwa kujielimisha kwamba vitisho vya mtandaoni vipo Pili najiandaa kwa kutokumuamini mtu yoyote Mimi kukua huru kuongea au kuchati na mtu iyo tabia sina Kwa sababu na jilinda na vitisho vya mtandaoni sababu saa yoyote mtu atatumia kile ulicho kiongea au kile ulicho zungumza nacho dhidi yako Unaweza usione inaeza ikawa kimya kimya au ikawa adharani moja kwa moja na kuletea kwamba bana Iki hapa nataka kukitumia dhidi yako kuwa kama shambulio dhidi yako au ikawa kimya kimya kwamba anawaonesha watu wake wakaribu ambao pia unajuana nao alafu ukawa tayari umejiweka kwenye nafasi mbaya kwa watu watakuwa wana kuona kama mtu siyo hayo ni matishio ambao unajaribu sana kuyakwepa kwa kutoku kujiusisha sana kwenye chatting kwa uhuru au au maongezi yoyote kwa uhuru mtandaoni huo niko na majibu mafupi sana ya tafakuri ya siokuwa ya kibinafsi.

Ndiyo, napenda mvua. Napenda kwanzia sauti yake, mazingira ya baada ya mvua kwamba miti asili inanawiri, vitu vya asili pia vinaota, vina chipua. Kwa hiyo dunia inakua ina ukijani mzuri na wakuvutia Kwa sababu mimi ni mtu asili sana Kwahiyo napenda mvua kwa sababu hiyo kuu.

Najihisi vizuri, tu siwezi kasema najihisi vibaya kuhusiana na tathmini za kazi hapana hesabu ni kitu cha muhimu, ni kitu ambacho huwezi ukakikwepa yaani lazima kila kazi iwe na tathmini yake Hili kujua ubora, madhaifu, lakini na namna kuenda mbele kwa salama zaidi na kwa mafanikio zaidi kwa hiyo, najihisi vizuri.

Kumbuku nzuri za utotoni kwa kweli ni mitoko nilikua natoka mimi na familia yangu haswa mimi na baba yangu sababu ni mtu ambaye alikuwa anajisikia furaha kutoka na mimi na kunizungusha sehemu mbali mbali na katika sehemu ambazo tulikuwa tunaenda tulikua tunaenda sehemu za vyakula sehemu za manunuzi ya nguo na vitu vingine sehemu za michezo, sehemu za kuimba kwa hio tulikua tunaenda sehemu tofauti tofauti watu walikua pamoja ilikua ni familia nzima, mama, baba, wadogo zangu dada na ndugu wakaribu wote tulikuwa tunatoka kwa pamoja kinachofanya kumbu kumbu hizi kuwa maalum ni ile hisia ya kuwa na familia nzima pamoja muda huo kitu ambacho ni kigumu kwa sasa kwa sababu wazazi wamefariki hawapo. Lakini pia ndugu kama ndugu sisi tupo sehemu mbali mbali hatupo sehemu moja. Unahisi vipi ukikumbuka mambo haya? Najihisi furaha. Najihisi furaha na lazima nitabasamu.

Ndiyo, napenda sana kuoga na maji moto. Mimi siyo mpenzi wa kuoga na maji baridi kwa sababu kwanza sehemu nyingi ninazoishi ni sehemu za baridi kwa hiyo kuoga na na na maji baridi hapana napendelea maji moto. Labda nikiwa semu ambazo zina joto kali kama Dar es Salam au Zanzibar nilikuwa napendelea kuoga maji ya baridi kwa sababu ndiyo yalikuwa mazuri zaidi kuliko ya moto.

Kwanza naisherekea kwa kumshukuru mungu kwa kunipatia mwaka mmoja ziada lakini na hua nafanya tafakuri ya maisha yangu ya nyuma yaliyopita yamekuwa aje faida yake ni nini sera yake ni nini wapi panatakiwa kurekebishwa wapi pa kusherehekea zaidi Lakini pia huwa nasherehekea kwa kuchati na ndugu jamaa na marafiki wanaonitakia siku hiyo heri Lakini pia wanasherehekea kwa kula vizuri, kunywa vizuri na kukaa na familia mara.

Ndiyo, napenda sana samaki kwa sababu ni nyama yangu bora sana. Ni katika nyama bora ambazo nazipenda samaki ipo. Kwa hivyo napendelea sana samaki haswa, samaki sato. Au samaki mwingine yeyote mwenye mnofu, asiyekuwa na chumvi nyingi. Napendelea sana samaki baridi. Kwa hivyo mi ni mpenzi wa samaki.

Ndiyo, japo sio utamaduni wetu, sata Afrika au kitanzania, lakini pia ni kitu ambacho nimekichukua kutoka nje lakini nakifurahia kukifanya. Napenda sana kuangalia nyota kwa sababu uzuri wa muonekano wake hasa usiku Lakini zinapokuwa, zinaleta mwanga wa asili tofauti na mwanga wa umeme wa kawaida Kwa hiyo napendelea sana.

Kwaivo sio t-shirt ni t-shirt, napendelea t-shirt mara nyingi, aswa nikiwa kwenye shughuli za kawaida za kibinafsi, lakini nikiwa kwenye shughuli nyingine, ambazo ni zakitaaluma au rasmi, huwa napendelea kuvaa shati. Kwa hiyo inategemea sana na mazingira Lakini mara nyingi sana na nguo zangu nyingi ni t-shirt Rakita mashati pia yapo kwa wastani mzuri.

Ndiyo, ndiyo. Tumawahi kusafiri sehemu nzuri. Sehemu nzuri ambazo nilizoea kusafiri, kuna Zazbar. Kwa sababu ya bahari, utamaduni mpya na tofauti kabisa na utamaduni niliouzoea. Lakini sehemu nyingine ni Lushoto ni sehemu nzuri sana sana sana. Kwa sababu ya mazingira ya asili milima, ukungu, watu. Sehemu nyingine ni ziwa Nyaa, Matepa Beach na lake Ngoze Crater mbazo ziko upande wa Bea pia ni sehemu mzuri ambazo nimawahi kusafiri kwenda sehemu nyingine ni moshi vijijini, mazingira, tamaduni, watu, vyakula, kwa hivyo hizo ndizo sehemu nzuri.

Rangi ukuta ninayo ipenda zaidi ni ya nyeupe. Nyeupe ndionaweza nikasema naipenda zaidi kwasabu inashiria usafi. Zaidi ya nyeupe napenda kaki iliopauka. Pia inanivutia. Ukitoa hiyo sina nyingine kwa kweli hizo ndo rangi ambazo nazipendelea.

Inategemea na aina ya video, kama ni video mbalimbali za mafunzo nahitaji huwa napenda kuangalia TikTok, YouTube na Instagram. Lakini, mtandao wa kijamii ndio inakuwa ya kwanza kabla sijafika YouTube. Iyo, huo ndio uhalisi.

Chakula cha kigeni ambacho nimewahi kukijaribu kuna mtura kitalolo, kuna chakula kila kinaitwa kitalolo, au loshoro, ngalarimu, wali wa biriani, pilau wa biriani, namaanisha biriani la Zanzibar huko, ni vingi, vyakula vingi. Msapulo wa Iringa, hivo ndiyo vyakula vya asili, nilivyowahi kuvijaribu.

Mahusiano ninayojenga kwanza kwa mawasiliano mara kwa mara, ukiawachana na mawasiliano mara kwa mara kwa uaminifu, ukiwachana na hilo ni kwa ushirikiano, kwa ushirikiano na wenzao kwenye kila kitu. Ukiachana na hilo ni kusaidia la kusupport wenzao katika vitu mbali mbali.

Wakati wa baridi na lala. Kama sija lala huwa nakula. Kama sio kula uwa niko ndani naangalia television. Kama sifanyi hivyo basi utakuta nimekaa nafanya niko mtandaoni.

Napenda kufanya kazi zangu kwa njia ya mtandao. Napenda kufanya kwa njia ya kutumia teknolojia mbali mbali hili kuzirahisisha. Kwa yote teknolojia ni nyezo muhimu sana katika kufanyajiwangu wa kazi. Ukiachana na hivo napenda kufanya kazi zangu kwa ushirikiano Kwa kushirikisha watu lakini kushirikisha mawazo tofauti ili iwe bora zaidi Napenda pia kufanya kazi zangu katika sehemu yenye utulivu mkubwa Pia napenda kufanya kazi zangu kwa kujitoa sana ili kukamilisha shughuli zangu kwa muda husika ili niwe huru.

Ndiyo, nafuatilia sana matukio ya kimataifa. Matukio mbali mbali, ukianza na siasa za kima taifa, vita, minyukano ya kisiasa, mawazo tofauti ya kisiasa, historia na vitu vingine. Ukiachana na siasa pia ninafuatilia uchumi wakimataifa na namna watu mataifa ya navyoshirikiana au ya navogombana Lakini taswira mpya za kiuchumi zinazotokea duniani na nafasi ya sisi binadamu katika labda kunufaika au kutokunufaika Lakini pia ukiachana na uchumi ninafuatilia maswala ya kijamii tamaduni mbali mbali zaki mataifa utofauti wake na tamaduni zangu namna watu wanavyochukulia na vitu vingine ukiachana na hilo ninapenda kufuatilia michezo ya kimataifa mpira, wa ulaya, wa Amerika ya kusini na Afrika yetu.

Kwanza mazoezi, japo ni mara chache lakini mazoezi ndio njia yangu ya kwanza ya kuweka afya vizuri. Njia ya pili vyakula, magonjwa mengi sana au hatari ya afya nyingi sana inatokana na vyakula. Kwa hiyo pia huwa naangalia chakula gani na kula au chakula gani stakiwi kula. Tatu ni kwa kufuatilia mabadiliko ya afya na kuuliza pale napoona wasiwasi Nne kwa kutokutumia hizi dawa za viwandani mara nyingi Napenda kutumia dawa za asili.

Kwanza nashughulika kwa kuskiliza kile wanachokihitaji na kukielewa, lakini pia kwa kujua huluka ya kila mteja na matamanio yake wakati anaiendea huduma fulani. Lakini nyingine pia ni kwa kuelewa pia utofauti wake Sio wakibinafsi inapokuja suala la kupishana natakiwa kwa mtulivu na kuelewa anachokihitaji na kumuhudumia pasipo magombano Lakini kuenda sawa na kualiti ya ubora huduma anaohitaji Pia ni kitu cha umuhimu.

Nilikuwa nina penda kucheza, nikuwa nina penda kucheza mchezo mbali mbali. hAswa michezo inayousisha mazingira unaozunguka. Misitu, miti, milima, mawe. Ndio likuwa michezo yangu mingi. Ukiachana na hilo, nilikuwa napenda kuangalia, tamthilia na movie mbali mbali kwenye tv Ukiachana na hilo, nikuwa napenda kucheza mpira wa miguu Ukiachana na hilo, pia nikuwa napenda ungumi, nikuwa napenda kupigana sana kama ninge waiwa huko zamani, labda sasa hivi ningekua bondia mzuri Lakini kitu kingine nilikuwa nnapenda kusaidia rafiki zangu kuchunga mbuzi, ngombe, kondoo Nilikuwa nafurahia japo sisi tulikuwa hatuna Lakini walikuwa wakitoka natoka nao ili kuenda kushiriki nao.

Jambo la muhimu kwangu la dini ni kutoa misaada kusaidia wale watu ambao wanauhitaji Jambo la kidini la muhimu sana kwangu na napenda kulikamilisha na napenda thana yake Jambo lingine la muhimu kwangu la kidini ni upendo ni katika vitu di ni imeviongelea na napenda kuvisikiliza nani vya muhimu ni upendo. Kujipenda wewe mwenyewe, kupenda watu wanaokuzunguka jirani zako, kumpenda mwenyezi mungu, kupenda mazingi, kupenda, upendo, upendo wa kila kitu.

Wazo gani zuri una kukua siku ya leo? Ulitakiwa kuuliza wazo gani zuri unalo siku ya leo? Wazo zuri nililonalo siku ya leo nasubiria mpira. Yani hapa kichwani kwangu ni mpira wa miguu. Kati ya timu za ya Tanzania ambayo naishabikia Simba Sport Club na Esperance de Tunis ya Tunisia.

Wikendi zangu nyingi huwa na niko na familia. Vitu ambavo navifanya ni kupika pamoja, kula pamoja, kujua kidogo kama inabidi, kuangalia mpira na kama inalazim sana tutaenda kutembelea ndugu, jamaa na marafiki au kuenda kufanya michezo ya nje ya watoto. Mara nyingi tu inakuwa hivo.

Napenda kufanya kazi na wengine, kidole kimoja, hakivunji chawa. Kwa hiyo, mnapofanya kazi kwa pamoja mkiwa wengi, kazi inakua kidogo ni rahisi kukamilika na inakua inaubora kwa sababu imehusisha mawazo mengi. Japo sio mara zote, kuna saa wengine wanakuwa kikwazo cha kazi. Kwa hiyo ikitokea hivo, mara nyingi huwa napenda kufanya kazi peke yangu.

Umeme unapokatika nakuwa mnyonge sana. Kwa hiyo maranyingi sana huwa nawapigia mamlaka husika ili kujua tatizo ni nini na unarudi saa ngapi. Kama unautachelewa sana kurudi maranyingi na jihusisha kwenye shughuli zisizo husu umeme kupika, kula, kuongea, kutembea, hivyo.

Hapa na sijawahi kufanya yoga Japo ni kitu ambacho nakitamani Lakini sina uelewa mkubwa zaidi wa namna wa kufanya hatua za kuchukua mpaka kufanya hivyo Mara nyingi tafakari zangu za ndani au meditation huwa naifanya tu mwenyewe kwa kutulia kufikiri mwenyewe nikiwa sehemu tulivu.

Napenda kusoma vitabu vya kihistoria, ukiachana na vitabu vya kihistoria, napenda kusoma vitabu vya mitazamo ya watu mashuhuri, waliyofanikiwa, kipindi cha nyuma na kipindi cha sasa hivi ili pia kujifunza kitu kutoka kwao. Ukiachana na hilo, napenda kusoma vitabu vya story binafsi za viongozi mbali mbali wa kidunia na wa kiinchi au wa kitaasisi.

Ndiyo, napenda sana kusoma maoni ya mtandaoni kwa sababu yananioneshea pia fikira za watu zikoje, uelewa wao, jua ya mambo ukoje, na kufananisha na wa kwangu kujua kama utofauti wangu na wao ni bora au ni mbaya, wapi pa ku nini cha kujifunza na kuto kujifunza.

Mahali pa kihistoria ambapo ningependa kwenda Ethiopia haswa kujua historia ya kemiti kwa undani wake. Ukiachana na haile selasi, ukiachana na hapo Misri, napenda pia kutembelea Misri kwa sababu ya historia, ya ukubwa wa historia yake. Ukiachana na hapo, napenda kutembelea Roma, kwa sababu pia ukubwa wa historia na ukubwa wake. Ukiachana na hapo, sehemu nyingine ya kihistoria ambao napenda kuitembelea ni Israeli, Iran, Pia ni sehemu ambazo ningependa kutembelea kutokana pia na ukubwa wa historia zao na uturuki pia.

Kama walivo wanaume wengi, wanapenda rangi ya blue. Kwa hiyo rangi ya blue, ndio napenda kuiona zaidi. Inanikumbusha nini? Hamna kitu unachonikumbusha moja kwa moja, lakini napenda kuiona. Kitu chochote unachomiliki cha rangi hiyo, ni vingi, na t-shirt, na suruali, na koti, basi. Inakufanyaje uhisi inanifanya nijihisi vizuri kwa sababu ni kitu ambacho nakipenda ni wapi unaona rangi mara nyingi mara nyingi ipo kila sehemu napotembea kwa sababu rangi ya blue ni rangi ya kawaida kwaiyo inaonekana katika mazingira mengi.

Ndiyo, napenda sana. Napenda michezo ya jadi au ya kitamaduni kwa sababu mimi kwanza utamaduni ni moja ya elimu yangu. Kwa hiyo, napenda sana michezo yote ya kitamaduni, ukianza ngoma, ukija, nieleka na vitu vingine vingi vinavyohusu utamaduni.

Mchezo ambao ni nigependa kujaribu ni basketball na volleyball. Mchezo ambao nikiangalia natamani kujaribu. Kwa nini sijui nanivutia tu ni kiangalia watu wanacheza naona da. Mchezo ni kiujaribu labda nitaufurahia.

Kwanza niko bado kwenye kundi la ujana kwa kweli kwa hio siezi kusema kama napenda kurudia ujana. Labda utoto yakini ujana bado niko kwenye kundi la ujana. Na ujana una atari nyingi kwa hiyo sio kila kitu ambacho nitapenda kukirudia. Lakini pia ni kipindi ambacho binadamu wanakuwa huru na furaha zaidi. Kwa hiyo swali la mtego inategemea.

Ni nyingi, ni nyingi, kwa sababu makazini kunahusisha watu, kuna sehemu yoyote yenye watu zaidi ya mmoja ya changamoto kubwa ni za kimawasiliano. Kwa sababu kila mtu ana tabia yake, hulka yake, kwa hiyo ni changamoto, ya namna wa kuishi kwa kila mtu kulingana na namna alivyo. Ya pili usimamizi mbovu wa kuwa kazi pia ni changamoto nyingine.

Mi kwanza ni mtu wa faragha, so mtandaoni tu katika maishay angu ya kawaida yote, yani ni mtu ambaye ninalinda na najali sana sana sana faragha kwa hiyo, ee, Hata mtandaoni ni mtu pia wa faragha, so kila kitu nakiweka, so kila kitu nakionesha mtandaoni hapana.

Ndiyo, nishawai kushiriki mashindano mengi, nishawai kushiriki mashindano ya ku imba, nikiwa wa shuleni, nikashika naafasi ya pili, kimkoa, nishawai shiriki mashindano ya kishule, ya kitaaluma, nishawai shiriki mashindano ya midahalo, nishawai shiriki mashindano mengi, mashindano ni mengi sana.

Leo niliamka saa kumi na mbili, baada ya kuamka kitu cha kwanza nilichofanya, nilijulia hali familia yangu kama imeamka m salama, baada ya hapo nilifanya kazi zangu za kiporo, za jana, baada. Ya hapo.nikaa nika toka chumbani, nikaenda seblen, kuendelea na shuguli nyingine asubuhi nilikunywa chai na mkate ee hapana leo jumapili sikuenda kazini. Ulihisije asubuhi? Nilijihisi vizuri kabisa.

Aleaewa, aleaewa ilikuwa ni mchanganyiko. Kuna muda asubuhi kulikuwa kuna wingu limetanda kama dalili ya mvua. Lakini baadae jua likatoka kali, na kutosha kabisa. Mpaka mida ya jioni, mvua ikaanza kunyesha. Kwa hiyo, hali ya hewa ilikuwa mchanganyiko. Kuhusia na na joto, baridi leo kulikuwa hamna joto, kulikuwa kuna baridi. Na nilijisikiaje, nilijisikia kawaida kwa sababu nimeshazoea baridi Umevaa nini? Nilivaa mgorori wa kimaasai Ndiyo unapenda na hii hali ya hewa, ndiyo napenda. Napenda baridi kuliko joto. Wataka kufanya nini katika ```````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````hali hii ya hewa. Huwa maranyingi, napenda kuwa nyumbani, ndani, nimekaa sehemu yenye joto.

Utotoni kumbukumbu ni nyingi, kwanzia kumbukumbu za kutoka kwa ajili ya matembezi na baba yangu ni kitu ambacho nilikuwa napenda, sababu nilikuwa mtoto wa kiume, kwa hio nikitoka naye kuna ufahari, nilikuwa nauona kwamba watoto wa kiume, wawili, tunatoka kwa jili ya matembezi Ukiachana na hilo, maisha ya shule, pia nakumbuka, yalikuwa na hisia tofauti kwa sababu ni ukuwaji wangu, kwa hiyo ni kitu ambacho sikisahau kwa kweli, kwa sababu kimebeba historia hau.

Mbunifu, mbunifu kwanza kila kitu nachokifanya uwa nakifanya kwa ubunifu wa hali ya juu kwa hiyo ni moja kati ya nguvu zangu lakini pia usimamizi, usimamizi wa kazi na shuguli kwa ujumla ni moja kati ya nguvu zangu. Nyingine ni kuunganisha watu makundi tofauti kazini yawe kitu kimoja Pia ni moja ya nguvu zangu Pia ushawishi ni moja ya nguvu zangu.

Sidhani kama kuna mtu amabaye hapendi chakula kitamu, kila mtu apenda chakula kitamu, iyo ukijumulisha na mimi, kwahivyo mimi ni miongoni mwaw atu pia naupenda chakula kitamu. Sio, kitamu kwa maana kwamba kimeekwa chumvi nyingi au kinasukari hapan kitamu kwa maana kwamba nasikia latha ya kila kiungo kilichoekwa. Ni chakula kinacho onekana pamoja lakini ladha yake inakuwa mtambuka, inakuwa na kila kitu kilichowekwa humo ndani.

Najikinga kwa jua kali mara nyingi kwanza kwa kutokutembea sehemu ambayo haina miti ya kivuli. Lakini pia kwa kuwa ndani kwa kulikwepa jua lenyewe au kwa kunywa kitu cha baridi kama sina namna yote ambao niinayo ambao nitalikwepa moja kwa moja huwa nakunyuwa maji baridi. Au soda baridi au kitu chochote cha baridi.

Mimi napenda, sio mpenzi sana wa maua, napenda bustani ya maua tiba, sio maua ya mapambo hapana ya kuwa maua tiba, ambayo yatumika kwa njia ya chakula lakini yanatibu maradhi mbalimbali.

Ninafanya marafiki wapya vipi. Na swali lilikuwa linatakiwa kuwa unatengeneza marafiki wapya vipi. Mimi ni mgumu sana kutengeneza marafiki wapya kwa sababu nachagua sana. Yaani kabla sijamfanya mtu kuwa rafiki yangu, kuwa mtu wa karibu yangu, huwa mpaka nimchunguze, nijiridhishe sana kwamba madhaifu yake, je naweza kuyabeba. Kwa hiyo kitu cha kwanza ni kuangalia hivo kama naweza kubeba madhaifu yake, kama naweza kuyabeba basi nakuwa rafiki naye.

Nategemea na niko, kama nimebanwa sana na shughuli, naweza. Lakini kama nipo huru wa sina shughuli nyingi, inakuwa ngumu sana kusema kwamba naweza kukaa siku nzima bila mtandao. Kuna kitu yaani kukaa nitakaa lakini kuna kitu nitahisi nakosa.

Sera ya kampuni ambayo naona ni ya muhimu sana ni sera ya mahusiano kazini. Ni sera muhimu sana kwa sababu inaweka mikakati mizuri ya namna watu wanaweza kuhusiana katika sehemu za kazi na kuleta usalama. Sera nyingine ambayo naona ni muhimu katika kampuni ni sera ya usawa kijinsia Kwa sababu kwenye makampuni pia kuna itajika kue kuna usawa kijinsia Hili kukamilisha hile dhana ya haki sawa kwa kila binadamu.

Unajistawisha vipi wakati walikizo? Sijaelewa msingi ya swali lako lakini kama ku kunamaanisha najimairisha vipi wakati walikizo. Ni kwa kufanya shughuli ambazo nilikuwa sizifanyi kipindi cha kazi. Haswa zile shughuli binafsi zinazonihusu mimi na maendeleo yangu na familia yangu.

Mara nyingi huwa napenda kulala lakini kama muda umebana sana siwezi kulala ama siku nyingine huwa natumia kula kama nina njaa au kujipumzisha na kupiga story na muda kupiga story na wenzangu lakini huwa pia natumia kuwasiliana na watu wangu wa muhimu siku hiyo ambao sijawasiliana nao siku husika.

Shuguli zangu za wikendi ni shuguli za kawaida za kifamilia, kwasabu unakuwa na familia mara nyingi, kwa hivyo nafanya shuguli za kawaida za kifamilia. Haswa ukiachana na hilo, pia huwa naangalia, kwasababu mara nyingi mwisho wa wiki, kuna kuwa na mechi mbali mbali za mpira wa miguu, kwa hivyo huwa napenda kuangalia. Ukiachana na hilo, napena kupika, kula, kupiga story na familia, na kuwa na mitoko kama muda unaruhusu, lakini pia kutembelea ndugu jamaa na marafiki. Se kama naenda sehemu mahali kunywa fulani kwajiri ya kunywa kahawa apana sio mpezi kahawa, kwa hivyo niko nyumbani mara nyingi. Je, una kumbuka mambo ya kawaida unayofanya Nimeshasema huko juu, kwa hivyo nathani nishalijibu hili swali, ni nani majisikia pamoja na familia yangu unahitaji kupumzika ukufanya mambo mengi, apana Sipendagi mambo mengi wikendi, napendaga mambo machache ambayo nitayafurahiya.

Kuwasiliana na barua pepe, huwa hakuna vitu maalum sana ambavyo navisubiria kwenye barua pepe, kwa hiyo sina sina idadi maalum ya mara ngapi nasubiria vitu kwenye barua pepe, labda kama kuna kitu cha muhimu ambacho nilikuwa nakihitaji siku hiyo ndiyo nitafuatilia, lakini mara nyingi sana huwa natumia mawasiliano WhatsApp.

Wazee wangu kwa maana, wazazi wangu, wazazi wangu wote wamefariki, lakini wengine, labda baba wakubwa, wadogo, mahusiano, yapo ila hayana nguvu sana kwa sababu. Unajua hizi familia zetu tumelelewa kwa namna ambazo zina misuguanosuguano, mpaka tunakuwa hivi, tumekuwa na hiyo misuguano Kwa hiyo hata kuwa na mahusiano yenye nguvu inakuwa ni shida.

Ndiyo, ndiyo. Mara nyingi sana. Ni naona kama hiyo ndoo ilo chaguo pekee ambalo naeza nikalifanya ni kakua kiuchumi. Ee Kwa hiyo, nafikiria sana. Mimi ni mtu ambaye nimekuwa nikifanya shughuli sana kwa miaka mingi. So mpenzi wa kuajiriwa sana. Kwa hata ni he's abused marangapi ni miajiriwa ni chache kuliko mara ambazo nimekuwa nafanya au nasimamia shughuli zangu mwenyewe.

Teknoloji ya sauti, sio mara nyingi, ni mara chache sana napenda kutumia teknoloji ya sauti mara nyingi sana natumia maandishi Sijaelewa baado msingi wa sauti lako lakini naweza nkalijibu hivo.

Sio mfuatiliaji wa mchezo wa waa wa kikapu sio mfuatiliaji eeeh Japo na wajua kama star, kama Michael Jordan, eeeeeeeeeh Ashim thabiti kwa sababu alikuwa mtanzania, amecheza NBA. Hivo ndio naweza kujua, lakini ni mchezo ambao uwa ni kipata nafasi ya kuhuona na ufuraia, lakini sio mfuatiliaji sana.

Kwanza ni kufanikisha kubadilisha utendaji wa kiofisi kutoka utendaji wa kimazoea kuenda kwenye utendaji ulio bora zaidi haswa unao zingatia matumizi ya teknolojia mpya za kisasa lakini zenye ufanisi.

Ndiyo mara nyingi sana huwan na nafanya nao aswa shughuli mbali mbali za kinyumbani Lakini pia ambazo zinatuingizia kipato pia na washirikisha ambazo tunazawa kufanya pa moja pia huwa tunafanya pamoja lakini siyo mara nyingi sana.

Timu yangu nayoipenda mpira miguu inategemea kwa ulaya, la Ligia, Real Madrid, kwa uingereza, Manchester United, kwa Faransa, PSG, kwa Italia, Ac millan, na kwa Tanzania, na pendelea Simba Sport Club. Lakini kwa Afrika, timu ambayo naweza nikaishabikia mkeza chef, Labda. Labda naweza kueleza nitangulini. Izi timu nimeanza kuzipenda kitambo kwa sababu mzazi wangu walikuwa ni mtu wa kufuatilia mipira kwaona mini kajikuta moja kwa moja nipo umu. Unakumbuka mchezo kushangaza watimu yako. Mchezo kushangaza watimu yungu wakweli ni leo. Tumefunga magoli, mawili, tumepasuka mbili. Ungependa kueleza ni mchezaji mgani unapenda katika timu yangu Real Madrid, Real Madrid, Mbape. AC millan sijafuatilia siku nyingi kwa hiyo ata ina wachezaji sijui sasa hivi Manchester United, Kunya. Simba Sport Club, Kagoma. Unahisi nini timu yako inaposhinda. Najihisi vizuri kwa kweli japo huo vizuri sija usikia siku nyingi.

Nategemea na muda gani, lakini mi ni mpenzo wa mwanga kwa hiyo muda wote napenda muanga. Kuna muda wa mchana tapenda mwanga wa kwa haida usiku napenda mwanga mkali. Lakini ivo mi ni mpenzo sana wa mwanga.

Sifa kiongozi mzuri kwanza ni uwazi, lazima awe muwazi kwa watu anaongoza, lakini pia lazima awe mvumilivu, lazima akubali yeye kupokea kupokea mawazo tofauti, kurekebishwa, kukosolewa, kwa sababu tayari yeye ni kiongozi uko pale. Lakini pia lazima awe mwepesi kubadilika kulingana na mazingira Lakini pia lazima muda mwingine awe na misimamo isiyoyumba haswa pale inapohitajika Lakini pia lazima awe mfuatiliaji, lazima awe na uwezo wa kufwatilia mambo. Pia sifa zingine lazima awe mtendaji.

Na dhani umekosea sana kuuliza suali, sasa chakula chajadi, chakula cha asili, cha asili ya tamaduni fulani, so chakula chakijadi. Napendelea chakula gani chakijadi viko vingi Kuna mtura, kuna msapulo, kuna ngararimu pia kita lolo so mlaji sana, lolo shoro Zipendi kwa sabu zinateleza kama mlenda.

Mwaka mpia nausherekea kwanza kwa napendelea mvinyo, kwa lazima kuwa kuna mvinyo kwenye shere yangu kwa kupokea uwo mwaka usika, lakini pia mara nyingi napenda kusherekea kwa kusali, kwa kushkuru kwa ule mwaka niluomaliza na kuomba baraka mpia kwa mwaka ambao naenda kuwaza, lakini pia uwa nafanya tafakuri. Tafakuri ya mwaka uloisha nimeza kufanikiwa nini, nimeshindwa nini, wapi natakia kuboresha, natakia kuboresha aje na bada ya hapo nakueka malengo na badae ni kufuata zile atuwa za kawaida za kusherekea, kupika, kula, kushiriki na familia, jamaa na marafiki Ivo.